Mji mmoja ambao nimekuwa nikitamani sana kutembelea ni mji wa paris mjini Ufaransa. Nimesikia mengi kuhusu uzuri wa mji huo umaarufu wake wakizamani na vyakula vyao vya kipekee ambavyo nimekuwa nikiona kwenye runinga. Ningependa kutembelea makumbusho maarufu na kuona mnara au elfu nikiwa nimesimama karibu kabisa. Kwa hivyo.